Kabla sijataja aina ya nguo, falsafa ya nguo kuuni, fit is king. Siwezi kuvaa nguo inayoni nginia kama gunia wala inayoni bana kiasi cha kukosa hewa. Napenda nguo ilio katua kwa vipimo sahihi. Pia mimi ni muuminu wa rangi tulivu. Kwenye kabati langu, utakuta sana rangi ya bulu, kijivu, nyeupe, nyeuusi na khaki. Hizi ni rangi ambazo hasipingi kelele, zinatoa ujumbe wa utulifu na niraisi kuzichanganya. Sipendi kutumia muda mwengi asubuhi ni kijuliza, hii inakana hii, rangi hizi zinaraisisha maisha. Ninapofanya kazi au kukutana na watu kwa ajili ya biyashara, sipendi suti ngumu za kizamani zinazotisha watu napendelea mtindo wa smart casual. Picha kamili ni hii. Suruwali ya kitamba ambayo imetulia vizuri inaambatana na shati la pamba. Mara nyingi njeupe au bulu hafifu. Juhi ya shati, badala ya tai napenda kuva koti la suti. Mbalo lina umbo zuri mabegani. Blazer inayo nipa uwezo wakubadilika. Nikitaka kuwarasmi sana. Nafungua kifungu, ikitaka kuwa huru, nafungua na unalivuwa kabisa. Kwenye migu, napenda viyatu viyangozi ya kahawia. Ninamini vyatu vinasema mengi kuhusu mtu. Vyatu viyangozi vilivyo linda vizuri vinaonyesha kuwa mimi ni mtu makini na nine jali maelezo madongo madongo. Hapo ndipo hutu wangu halisi unapowonekana. Weekend ya ujio ninafua ule utambulishu wa ofisi na kuvaa uru. Hapa chaguo langu namba moja ni jeans. Lakini sio jeans yoyote. Napenda jeans nzito ya buluu giza ambayo haina mapambo mengi Jeans nzuri ni kama rafiki wa zamani. Kadiri unavyo ifa ndivyo inavyo ziti kualaini na kutafuta umbo lako. Juhu napenda kuvaa polo shirts au t-shirt nzito zisizo na maandishi mengi. Napenda kuhizi pamba savi kwenye ngozi. Kama ni wakati wabaridi napenda zana kufa. Sweater ya shingo Yeva Au koti langozi ote langozi linaongeza ule ukali na ujasiri miguni hapa ni raba. Napenda sana raba nyeube. Kwa sababu zinangarisha muone kano wowote. Au buti kama timbalan au chelzi buti nikitoka muonekano wakiume na mgumu kidogo. Kuna nyakati ambapo suti kizungu haitoshi kuelezea furaha au heshima ya tukio. Hapo ndipo narudi kwenye asili. Napenda sana mashati ya kitenge ya lio shono kwa ustadi wa kisasa. Sia yale mashati mapana ya zamani. Mbali yale ya lio bana kiasi enye mchanganyiko wa rangi za udongo au rangi za asili. Pia nina mapenzi makubwa na suti ya kaunda au kanzu safi siku ya hijuma au kwenye arusi. Nguo hizi zina heshima ya kipeke. Nikivaa kanzu na kotilake na hizi utulivu wandani na ninaungana na jamini nayo niangalia kwa jicho la heshima. Mwisho siwezi kukamilisha kufaa bila vitu viwili. Sana manukato, kwangu saa ndiyo kitu peke cha mwanaume. Sipendi za saa za nyakati izi sana. Napenda saa za kizamani za mishale yenye mkanda wa ngozi au chuma zinaniambia muda na pia zinakumbusha thamani ya wakati na manukato hii ni saini isiyoonekana napenda harufu za miti viungo au machungo. Nataka nikiondoka kwenye chumba harufu mzuri ibaki kidogo kama kumbu kumbu. Sio harufu kali iliokera inayokera.